Kinywaji cha baridi nashopenda sana ni juisi ya matunda, hasa juisi ya machungwa. Napenda kwa sababu ni tamu kidogo na inaburudisha sana. Hasa wakati wajoto. Wakati mwingine pia napenda kunywa soda baridi, lakini sipendi kunywa sana. Juisi hunifanya ni jisike vizuri na nipanguvu. Nikikunywa kinywaji cha baridi na hisi mwili unapata nafuu na kupoa.